Ndio, natumia teknolojia ya sauti kwa sababu mara nyingi. Sauti ndio inasaidia. Inanisaidia sana kufanya mambo mengi kwa mfano. Hata napotumia zizi ya pili mnemba. Huanga natumia sana upande wa sauti kusikiliza kwa sababu napata. Ni muda wa kukaa na, soma mara kwa mara inakuwa. Kidogo, unanipita. Kwa hiyo natumia sauti ili inanisomea mimi najua nini kinachoendelea.

Chakula cha jadi, naeza niseme cha jadi ambacho mimi nakipenda. Ni ugali. Ugali mboga za majani kidogo kuwepo na samaki. Hata kama watakuwao dagaa, itakuwa ni vizuri. Lakini kuwepo samaki kidogo mboga za majani na ugali. Safi.

Somo ambalo ni la sayansi, ambalo ni naliipenda. Hasei minapenda sana maswala ya uzazi. Kwa sababu elimu ya uzazi uwaga haija panuka sana kutafsiriwa ndani ya familia kwa hiyo. Najua shuleni au sehemu ambako nitajifunza ni ndani ya sayansi. Kuwa napenda sana kusoma maswala ya uzazi.

Chumba ninachokipenda huwanga ni chumbani. Tu ni chumbani sehemu ya kulala, sehemu ya malazi. Kwa sababu huko nimeweka kila kitu. Hadi vitabu vyangu vipo huko. Ata manguo zangu sipo hapo. Na vitu vyangu vyote navyovipenda bro navipenda viko huko kwa hivo. Mara nyingi huwanga nakuwa niko kwa chumba changu cha kulala. Sabubu namaliza kila kitu nikiwa.

Nchi ambayo mimi napenda ningeitembelea kusema kweli ni Dubai. Dubai ni katika nchi ambayo mimi rohoni kwangu inanituma niende. Na kwa namna moja ama nyingine itabili nifike kabla hata sijafariki. Yaani Dubai lazima nitafika.

Sanaa ambayo ni naipenda sana ni sanaa ya uchoraji uchoraji mtu anae chola mikwangu na mkubali sana najua anafanya kitu kikubwa sana kutoa idea ya picha katika kichwa lakini alafu badaye una kuja kuielezea mpaka kila mmoja ana kuwa anaelewa nini kina mbulicho kichola I say ni bonge la sanaa.

Huwa maranyingi ninachokula, uwaga nakuwa, lazima kuwepo na chai kwanza, kuwepo na chai, kuwepo na kitafunwa, cha aina yeyote lakini chai kwanza, kwa hiyo chai ni kama kitu cha moto kwa upande wangu, kinachoweza nitia moto tumboni, kwa hiyo vingine vinaweza vikawepo lakini chai kwanza.

Video mtandaoni huwaga naangalia video kupitia YouTube, kupitia Tiktok, au kwenye zile Insta nini zile, zinaitwa sijui Insta nini sijui, huwaga ndio natumia kuangalia video huko. Kwenye Facebook kuna release, zile ndo naangaliaga video huko.

Nimezaliwa kwenye familia ya kawaida sana. Kwa hilo habari za kushadidia. Sijui kuzaliwa siku ni nini siku inapita kama kawaida. Kwetu hakuna habari sjui sherehe sjui kukata keki hizo mambo sisi hatuna siku ya kuzaliwa ikifika niwewe tukujiongeza kwa mbali na imetimiza siku miaka mingapi imeisha.

Siku ya leo kuanzisha biashara, ambayo nina uwezo wa kuimiliki mwenye biashara, ambayo nina uwezo wa kuimiliki mwanye hiyo ndiyo wazo ambalo kwa mara ya kwanza leo limenijia, nahisi nitaifanya kazi punde.

Mara nyingi natumia wi-fi kwa sasa hivi kwa natumia wi-fi ingawa na muda kidogo natumia data zangu mwenyewe za kwenye simu lakini kwanzia juzi jana hivi nimetumia ni wi-fi natumia wi-fi ya ofisi lakini bado pia natumia.

Napanga kazi zangu kwa mfumo ambayo, ambacho nakifanya leo, kesho, nikimaliza leo, ili kesho nianze kingine. Kwa hiyo mpango wangu wa kazi umibika kwenye kumeneji muda, yaani kupangiria muda sana. Kwamba, ninacho kifanya leo, nikimaliza leo na kesho, nianze kingine.

Mafanikio ya kazini niliyoyapata ni ya kawaida tu ambayo sio nisemi ninamafanikio makubwa sana, kwanza bado sijapandisha chweo ni bado na niko chini kabisa hadi sasa hivi. Kwahiyo bado mafanikio makubwa ya kikazi sijayapata.

Nawekaga picha mtandaoni kwa mfano Facebooku nimeposti baadhi ya picha zangu lakini mara nyingi siweki mubashara huwaga naweka nizione mwenyewe sio mi sio mpenzi sana wa kujionyesha onyesha mara kwa mara ila naweka sana picha mtandaoni.

Siku yangu ya kuzaliwa bana mimi kwangu inapita kawaida tu. Tena inaweza kuwa imepita na nisijue kama leo ilikuwa siku yangu ya kuzaliwa sababu sina rekodi nianze kufanya sherehe kutokana na familia ambazo nimetoka sio za kuweka visherehe sherehe kwa wingi.

Katika timu kama tunafanya kazi timu weki, yaani ile kazi ya vikundi ya pamoja. Kwa si nita jitahidi kushirikisha kwa kila mmoja awe amechangia kwa kila ambacho tunakifanya. Nisionekane mmoja ndo anafanya kitu katika wafu akisema kwamba wote tumefanya.

Mapema sana. Kwa hivyo ni uzoefu ambao nimeupata baada kujua maswala ya kazi nisikuwe naamka mapema kwa ajili ya kazi. Kwa hivyo nisho siku siku ingine sio ya kazi lakini utaamka mapema. Kwa hivyo ushajizoeesha kutokana na kazi.

Mboga ambazo mi napenda kula ni mboga za majani hizo mboga za majani bana nakubali sana kwaivo mboga za majani sana sana maboga mboga za majani za maboga zile ya ukinipikia zile vile kula sana mwisho jana nimekula hizo hizo.

Naweka neno siri kuchanganya. Kwanza nachanganya namba, nachanganya herufi. Na hata hizo herufi nachanganya kubwa na ndogo. Halafu naweka na zile nini tunaita, character. Zile nazichanganya humohumo. Ili siri iwe siri kweli. Kama neno siri ni siri kweli.

Kwa sasa sivai miwani kuna kipindi nilikuwa natumia miwani lakini kwa sasa hivi sivai miwani na kipindi hiko natumia miwani kumaanisha kwamba macho yangu yalikuwa mabovu ninasema jicho ilikuwa moja lilikuwa lina hitilafu kwani nilikukuwa navaa miwani kama kuficha lisionekane la hitilafu ya ugonjwa.

Sijapata kujaribu chakula cha kigeni kwa kweli kwa sababu sijatembelea tembelea sehemu za ugenini ugenini mara nyingi mi niko hapa bandani ya nchi yangu au mkoa lakini, chakula cha ugeni kabisa sijawahi kujaribu sijui nikakula vya huko wapi sijawahi.

Nilikuwa napata muda nafuatilia lakini kwa sasa hivi kidogo kama nimebalilika hivi ila huwaga nafuatilia sana tena matukio ya kimataifa ambayo yanahusiana ugaidi ugaidi hivi vita vita ndio napenda sana kufuatilia nafuatilia sana matukio.

Nahifadhi data zangu kupitia Google. Mara nyingi Google ndo inahifadhi data zangu nyingi. Kuliko hata sehemu zingine. Google, huanga nasave sana. Google Drive. Ndio naifadhi sana uko data zangu. Saa hii unajua wakati wowote na muda wowote. Ninaweza nikazi pata. Nikiwa tu na kifaa pamoja na internet.

Kwa kweli sipendi kutembeatembea misituni kwa sababu misituni kuna wanyama wakali. Kutokosa wanyama basi vita utatobolewa na miiba vitu kama hivyo kwa hivyo sio mpenzi sana kutembelea kwenye misitu kabisa kabisa misitu kwanza naiheshimu na naiogopa ni hazina ile sasa kuchezea hazina ni kujichezea mwenyewe.

Maktaba kuenda sio sana na sijawai kuenda mara ya mwisho nakumbuka nilienda maktaba wakati nilikuwa nasoma chuo kwa hiyo nimemaliza sijawai kuingia maktaba huanga natumia library yangu ya kwenye kwenye simu ambayo ina vitabu vya kawaida huwanga navisomanga kupitia simu.

Mafunzo ya kazi ambayo nimekusudia zaidi ni mafunzo ya ufugaji yaani ndo kwanza nimesomea kuna na ujuzi katika mifugo kwa lazima niendeleze kile ambacho nimeanza, unaona, hivyo yaani.

Napenda kusikiliza mziki na wakati mwingine naimba. Ninapenda kuimba na kuna baadhi ngoma kama mbili tatu. Ni za kwangu mwenyewa huwanga nimekana. Nimeimba mwenyewe hizo mziki ambao nimeuimba mwenyewe huwa nakaa na usikiliza. Kwa hiyo ninapenda kuimba kwa wakati mwingine.

Kitendo cha wema ambacho nimewahi kufanya ni kusaidia kusaidia mtu ambaye aminiomba na kumbuka nilikuwa sehemu fulani nilimkuta mfungwa wa gerezani yupo kwenye fatiki zao za kila siku anachunga ngo'mbe kwa hiyo akaniomba hela nikampa hiyo siku iko tu ndo kitendo ambacho naona kama nimewahi kufanya cha muhimu.

Hapo umegusa patamu hapo, mimi napenda sana pepsi baridi. Naipata muda kama huu sio poa naburudika sana ila pepsi baridi naipenda nikikosa pepsi basi hata nipata hata maji ambayo ni baridi vile vile yaani tu hivo, hapo utakuwa umenipenda.

Nguo ambazo naweza kuvaa, nazipenda kuvaa ni nguo za kawaida tu kwa mfano mashati na suruali labda ya kitambaa au suruali ya jeans kwa hiyo ni nguo za kawaida tu ambazo mi napendelea kuvaa mara nyingi sio mpenzi kuvaavaa vitu visivyoeleweka ni suruali ya ndefu, shati ya mkono mirefu.

Mara poibada ndogo naweza kuenda mara mbili, hadi mara tatu, au mara moja kwa wiki huwa inategemea. Inategemea na hiyo wiki imekaa aje kwenye mipango. Lakini ni mara moja na kuendelea kwa wiki, kwa wiki mzima.

Kinywaji ambacho napenda kunywa asubuhi ni chai yaani hapo nikisha pata chai na vitafunio vingine vingine fresh na hivyo siku inapitaga vizuri maraa nyingi nakunywa chai ingawa kahawa ndo napendaga lakini nakunywa sana chai kwa sababu ndo inapatikana kiurahisi kwa mazingira ambayo nipo.

Kwa ukweli sijawahi kuenda kwenye maonyesho ya sanaa ingawa napenda sana ya uchoraji ila sijawahi kuhudhuria kuona wenzangu wanafanya nini wanafanya aje. Kwa hiyo kwenye sanaa kwa maonyesho ya sanaa sijawahi kuhudhuria kwa kweli siwezi, niwe muwazi tu.

Kwa wakati huo ambao mimi naishi au, kwa hatua ambayo nimefikia, sio sana kutumia email kufanya nini, kufanya mawasiliano. Ingawa, napata emaili nyingi sana, lakini sio zaki mawasiliano, huwaga zinakuwa za matangazo ya biashara kutokana peruzi ambazo nafinya.

Ninapo pata nafasi wakati wa usiku uwaga na kaa na kuangalia nyota usiku angani lakini kwa kuwa ni kwa mjini mara nyingi taa zinatuziba na tusione juu nini kinaendelea lakini ninapo pata nafasi ni kawa nimepata kuangalia juu wakati wa usiku huwanga naangalia sana nyota napenda kuangalia sana nyota.

Sio mpenzi saana kwa kuangalia angalia television lakini ninapo pata mda maranyingi kipindi ambacho naangalia ni wanyama, kuna baadhi za chanel zinaonyeshanga wanyama huko ndo uwanga na kaa na take time kuangalia.

Hapana, sina ndege ya kufuga yoyote, hata kuku bado sijaanza kufuga, ingawa malengo yangu, nifike hatua nianze kufuga kuku, yeah, lakini kwa sasa hivi bado sina hata kifaranga, kwa hivyo hamna aina yoyote ya ndege ambayo ninafuga nyumbani kwangu.

Siku kuu kwangu kitu cha kwanza kula bana yaani mimi kula nishasema kwa ndoa fula yangu namba moja. Kwa hiyo siku kuu nipate chakula kizuri, nipate na kinywaji kizuri, ambacho na kifurahiya. Hapo siku kuu yangu nitaanza kuiona iko vizuri. Ufala wa kutembea tembea sijui ni nini huanga siku hiyo huwa nafunga kwanza kwa sababu kama kutembea nilipo nitembee ndani ya siku zingine.

Ya uwezakano upo lakini kidogo inakuwa ngumu ila uwezakano upo kwa sababu kwa mfano kuna wakati chagi huwanga inaisha, na kifaa ninachotumia ni kimoja tu. Kwa hivo huwanga unakaa unalazimika kukaa bila kufanya matumizi yoyote ya teknolojia. Unaona e? Kwa hivo huwa nakaa lakini sio mara mingi, hila siwezi.